Mimi haswa huwa ninapenda paka na pia ninapenda mbwa. Lakini ninapenda paka sana kuliko mbwa kwa sababu paka ni mtulivu na pia ana uwezo wa kuishi na mwanadamu bila kuleta kisirani. Huwa ninampenda sana jinsi ambavyo ana maumbile ya kipekee na pia tabia zake ni za kipekee.

Mimi hushughulikia makosa kazini kwa kuzungumza, kutengeneza mazingara mazuri ambayo itaweza kupatiana nafasi ya kuzungumza na nafasi ya kuzungumza mmoja kwa mmoja. Hii inanisaidia sana wakati ambapo tunapatikana kuna makosa kazini ili kila mmoja apate nafasi ya kuzungumza na kuwakilisha hoja zake.